Hekima, kubwa niliogundua ni kwamba maisha hayahitaji ukamilifu, yanahitaji mwelekeo. Si lazima ujue kila kitu mapema, cha muhimu ni kujifunza hatua kwa hatua. Kama nimejifunza subira hulipa, mambo mengi mazuri uchukua mda. Kusikiliza ni muhimu kuliko kuzungumza sana. Makosa ni mwalimu mzuri kama ukikubali kujifunza kutoka kwake. Amani ni ya moyo pia ni bora kuliko kushinda mabishano. Tamani watu wakati bado wapo, si baada ya wao kuwakosa. Pia jijali kwa sababu huwezi kuwasaidia wengine ukiwa umechoka moyoni. Nimejifunza kwamba kuwa mtu mwema mwenye mnyenyekevu na mwenye shukrani kunarahisishia maisha sana.

Najikinga na jua kali kwa njia raisi na kawaida. Mara nyingi navaa nguo nyepesi na zinazo funika vizuri. Hasa kofia au miwani ya jua. Natafuta kivuli inapowezekana. Hasa mchana wakati jua linanguvu. Natumia krimu ya kujikinga na jua. Ile inaitwa sunscreen kwa kingereza. Nikikaa nje kwa mudamrefu. Pia nakunywa majimengi ili nisipungukiwe na maji mwilini. Naepuka kukaa juani moja kwa moja kwa mudamrefu bila mapumziko. Njia hizi unisaidia kubaki salama na kujisikia vizuri hata siku za jua kali.

Kwa kawaida, mimi hufuata mferiji mmoja hasaa, lakini mimi hubadilisha kulingana na ninachotaka kuangalia. Mara nyingi huwa napenda kuona habari ili kujua kinachoendelea. Pia vipindi vya elimu au makala ya documentaries. Burudani kama tamthilia au vipindi vya mazungumzo. Sio lazima niangalie tv kila siku wakati mwingine mimi huangalia tu jioni au mwisho wa wiki. Ama pia wakati nafuatilia kipindi changu huwa napenda kuona televisheni.

Najilinda dhidi ya vitisho vya mtandao kwa kuwa mwangalifu na makini. Ninapotumia teknolojia. Baadhi ya mambo muhimu ninafanya ni kutumia nywila imara na tofauti kwa akaunti mbalimbali. Pia naepuka kubofia link au kufungua ujumbe wa kutiliwa shaka hasa kutoka kwa watu nisio wafahamu. Nyingine ni kusasisha mara kwa mara simu au kompyuta ili kulinda dhidhi ya mianya ya kiusalama. Nyingine ni kutotuma taarifa binafsi ovyo kama namba za siri au taarifa za benki. Kutumia programu pia halali za na zilizo salama peke. Kuwa makini kwenye mtandao ya kijamii kuhusu ninacho kishiriki hadharani. Kwa ufupi tahadhari na elimu ndiyo Kinga Bora dhidhi ya vitisho vya mtandao.

Napenda kwenda sinema marachache, labda mara moja au mbili kwa mwezi. Huwa ni wakati kuna filamu nzuri sana au nataka kujiburudisha na marafiki. Siendi kila wiki lakini nikienda mimi huifanya iwe tukio la kufurahia filamu, vitafunwa na kupumzika kidogo kutoka kwa shuguli ya siku.

Baada ya siku refu mimi hupumzika kwa njia kadhaa tofauti tofauti, kujerekebisha na msongo wa mawazo ama kutulia ya kwanza mmi hupumzika kitandani. Nachukua muda wa kulala au kulala mchana kidogo. Pia kusikiliza mziki au kuangalia filamu. Hiyo hunisaidia kupumzika akili. Nyingine kutembea au kufanya mazoezi mepesi. Kunanua misuli na kupunguza stress. Pia kusoma kitabu au hadithi nzuri. Kunaleta utulivu wa moyo. Kuzungumza na marafiki au familia pia nyingine inasaidia kuondoa mawazo, mabaya na kucheka kidogo. Kwa kifupi napumzika kwa kuchanganya utulivu wa kimwili na pia wa akili. Ili kujiendaa kwa siku nyingine inyenguvu.

Napenda kununuwa vitu mahali panapokuwa na urahisi na uchaguzi nyingi kwa kawaida. Kama sokoni, napenda kuona na kuchagua bidhaa kwa macho na kuzungumza na wauzaji. Kwingine ni madukani, maduka makubwa ya ujumla. Napopenda kila kitu kipo chini ya pamoja. So inarahisisha kueza kununuwa vitu. Pia nyingine ni mitandao ama mitandao ama online. Unapopenda ununuzi wa haraka kulinganisha bei na kupata bidhaa zisizo patikana karibu. Kwa kawaida napendelea kununua vyakula, nguo au vifaa vya kazi kulingana na mahitaji ya siku.

Kazi ninayoithamini zaidi ni ile inayohusisha kusaidia wengine na kuleta mabadiliko. Hii ni kama kufundisha au kutoa elimu, kusaidia mtu mwingine kujifunza jambo la thamani. Nyingine kujitoa au kusaidia jamii. Kufanya kazi isio na ya malipo, lakini yenye manufaa kwa wengine. Kazi pia nyingine ni kazi ya ubunifu kama sanaa uandishi au teknolojia inayobadilisha maisha ya kuleta furaha. Kwa kifupi kazi yoyote inaongeza thamani kwa watu au jamii ndiyo ninayoithamini zaidi. Si tu ile inayolipwa vizuri.

Napanga muda wa mwisho kwa uwekaji wa mpangilio na nidhamu kidogo. Jinsi ninavyofanya ni kueka kipaombele, kuanza na mambo muhimu zaidi au yenye muda mfupi zaidi na wakumalizika. Ya pili, ni kugawa kazi kubwa kuwa sehemu ndogo. Hii inafanya ionekane rahisi na isishuke moyo. Ya tatu, ni kutumia ratiba au kalenda kuandika tarehe za mwisho na muda wa kila hatua. Nyingine ni kuepuka vilivyo pelekea kuchelewa kama simu au mtandao ya kijamii kwa muda wa kazi. Nyingine ni kujipa mapumziko madogo ili usiwe na stress nyingi lakini uendele kuwa na nguvu. Hua napanga kugawa na kuzingatia muda kwa nidhamu. Hii usaidia kukamilisha kila jambo kwa wakati bila kuhitaji kimbilia mwisho.

Ili kukamilisha kazi kwa wakati ninapendelea kutumia njia zinazopangwa vizuri. Hizi ni baadhi ya njia ambayo natumia. Kwanza ni kueka kipaumbele. Kwanza kazi ya muhimu zaidi au ile ya muda mfupi wa kumalizikia. Nyingine ni kugawa kazi kubwa kwa sehemu ndogondogo. Iyo inafanya ionekane raisi na kueka atuwa dhahiri. Nyingine ni kutumia ratiba au kalenda. Kuandika muda wa kila hatua na tarehe ya mwisho. Nyingine ni kuepuka usumbufu. Kama simu au mitandao ya kijamii wakati wa kufanya kazi. Kujipa mpumziko madogo ni pia ni nyingine ili kubaki makini na kuondoa uchovu. Nyingine ni kuthibitisha maendeleo. Kuangalia kila hatua iliyokamilika kunahakikisha kila kitu kiko kwenye mpangilio. Kwa kifupi mpangilio nidhamu na utaratibu, unisaidia sana kukamilisha kazi bila stress na kwa wakati unaofa.

Ndiyo napenda sana kula popcorn. Ni vitafuno vizuri hasa wakati wakuangalia filamu au kupumzika. Napendelea popcorn zisizo na mafuta mingi labda zenye chumvi kidogo, rahisi lakini tamu. Pia ni rahisi kula bila kujisikia mzito sana. Pia napenda ile popcorn yenye ladha ya caramel ina inaonja vizuri sana na kila wakati ninaponunua popcorn huwa na nawaeleza kwamba nataka ile ya ladha ya caramel.

Ndiyo napenda sana kunywa maziwa, inanisaidia kwa afya ya mifupa na meno na pia inanipa nguvu kidogo siku nzima. Mara nyingi napendelea maziwa baridi au kuchanganya na kinywaji kama kahawa au chai. Maziwa hunipa nguvu sana na ndiyo maana pia kwetu nyumbani tumeweka ngombe ili tuweze kupata maziwa kila siku na itupunguzia garama ya kununua ile maziwa.

Ninachokipenda zaidi kuhusu shirika langu ni mazingira na ushirikiano na kujifunza. Kuna msisitizo kubwa wa kufanya kazi kwa pamoja na kuhishimiana na kujifunza na kuboresha kila siku. Badala ya kuogopa makosa, kuzingatia ubora wa wajibikaji katika kila tunachofanya na kusaidia watu kwa kutoa suluhisho na maarifa yenye maana. Pia napenda kwamba kunathaminiwa mawazo mapya na ubunifu jambo linalofanya kazi iwe ya kuvutia na pia yenye changamoto chanya.

Ndiyo, nimewahi kufikiria kuanzisha biashara yangu mara nyingi. Wazo la kuwa na kitu changu mwenyewe linavutia kwa sababu linanipa uhuru, wakufanya maamuzi, kutumia obunifu wangu na kujifunza kwa vitendo. Pia biashara hunifundisha uwajibikaji na uvumilivu. Hata hivyo, naona ni muhimu kupanga vizuri, kujifunza, kwanza na utaratibu ili kupunguza changamoto. Kwa mtazama wangu, biashara nzuri huanza na wazo linalo linalo tatua tatizo halisi.

Napenda sana kusimamia lakini kwa ushirikiano. Napenda kusimamia kwa sababu inanipa nafasia ya kupanga, kuongoza na kusaidia wengine wafanye vizuri. Inanifurahisha kuona timu, inafanikiwa na kila mtu anachangia mawazo yake. Hata hivo, kusimamiwa pia ni muhimu. Hasa unapojifunza au unapo hitaji muelekeo. Kiongozi mzuri, hunisaidia kukua na kuboresha uwezo wangu. Napenda kusimamia kwa unyenyekevu na kusimamiwa kwa wazi.